Kinywaji ninachokipenda ni chai ya maziwa. Napendelea kwa sababu ni laini, inatia nguvu polepole na inaleta hali ya utulivu. Ninapo ikunywa, ikiwa imeandaliwa vizuri, chai isiokuwa kali sana. Maziwa ya kutosha pia na sukari kidogo. Huwa tamu na yenye ladha ya kuridhisha pia.

Ninashugulikia mabadiliko kazini kwa kubadilika haraka na kujipanga upya. Kwanza najaribu kuelewa mabadiliko yenyewe ya meletwa kwa nini na yana maanisha nini. Kwenye kazi za kila siku ninakubali mabadiliko mapema badala ya kupigana kwa sababu upinzaji huongeza msongo pia. Pia ujifunza haraka study au taratibu mpya zinazo hitajika.